Ndio, napenda kufanya kazi nyumbani kwa sababu inaokoa muda na gharama za usafiri inaniruhusu kufanya kazi kwa utulivu na umakini, inatoa uhuru wa kupanga muda wangu vizuri, pia inafaa sana kwa kazi za mtandaoni kama AI training, kurafsiri lugha au chatting, kazi ambao umeonyesha kupendezwa nazo hapo awali.

Ninaamini kampuni za teknolojia zinazo jali, usalama, wazi na manufaa kwa watumiaji zao. Mfano, Google inaaminika kwa huduma zake nyingi. Microsoft ina nguvu kwenye usalama, kazi na biashara, hata pia AI. OpenAI inaongoza katika teknolojia ya AI kwa zingatia matumizi yenye uwajibikaji.

Nchi ningependa kutembelea ni nchi ya ki Italia. Kwa sababu, Roma ina historia za kale na majengo ya kuvutia. Venice mji wa kimapenzi yenye mifereji ya maji. Florence naye sana uchoraji na utamaduni inaendele na talanta ya kuchora. Milan mitindo ya kiteknolojia ya kisasa. Pia, chakula chao ni maarufu sana duniani.

Katika weekendi zangu mara nyingi napenda kupumzika, kuchukua muda kutembea maeneo ya kufrahisha na pia kukutana marafiki au familia. Mara nyingine napenda pia kufanya mambo ya ubanifu, kama kuchora au kusoma vitabu, ni njia nzuri ya kupumzika na kujiburidisha kabla ya kuanza wiki mpya. Pia saa zingine natembea mitaani za kahawa, kunywa chai.

Mimi napenda muziki wa aina mbalimbali. Mara nyingi napenda bongo na classic. Kila aina ina ladha yake na inavutia kwa maneno yake. Kwa mfano napenda sana wasanii kama Diamond katika bongo. Mara nyingi ninaskiza muziki wakati wa kupumzika au wakati wa kufanya kazi za nyumbani. Muziki hunipa amani, furaha na ata mskumo wa kuendelea.

Ngufu zangu kazini ni hizi, ninajipanga vizuri na kuzingatia ratiba, nina uwezo mzuri wa mawasiliano, hasa kuwasiliana na watu tofauti, ninajifunza haraka na kuzoea kazi mpya, ninawajibika na kumaliza kazi kwa wakati, na pia ninafanya kazi kwa makini hata bila kusimamiwa. Nina ubanifu.

Napenda kutazama michezo kama soka, tenisi na hata riatha. Soka inavutia kwangu kwa sababu ya ushindani wake, ustadi wa wachezaji na burudani ya mechi. Tenisi nao inavutia kwa umakini wa wachezaji na mbinu zao. Mara nyingi napenda kutazama michezo nyumbani au katiko maeneo ya kijamii kama vile mikahawa au maonyesho ya moja kwa moja.

Napenda zaidi majira ya vuli hasa kwa sababu ya upepo mwepesi, joto la wastani na madhara ya kuvutia ya jamii yanaobadilika rangi. Napenda pia majira ya masika kwa sababu ya mvua inayoleta uhai na unyevu. Mara nyingi ninapenda kufanya shughuli za nje kama matembezi kusoma au kupumzika chini ya miti wakati wa majira haya.

Napenda kufanya mambo tofauti na marafiki yangu. Kuzungumza na kucheka, tukishirikiana mambo ya maisha, kunywa kahawa au chai kwenye cafe au nyumbani, kutembea au kutoka nje kupumzika, kusikiza muziki au kutazama filamu pamoja, pia kushiriki michezo au shughuli ndogo za burudani.

Ninakumbuka kwa furaha sana enzi za utotoni. Mara nyingi nilifurahi michezo ya safari na michezo ya nje na marafiki zangu. Nakumbuka pia sherehe za kuzaliwa na michezo ya pamoja. Ambako tulicheka na kufurahi. Mara nyingi tulikuwa pamoja na ndugu, marafiki wa karibu na hata pia majirani. Kumbukumbu hizi hunipa hisia za furaha na nastolojia.

Ninapenda rangi nyeupe kwa ukuta wa chumba. Hufanya chumba kuonekana safi na kikubwa. Kuakisi mwanga, vizuri na hufanya chumba kiwe chepesi na chenye mwanga. Kutoa utulivu wa akili, hasa kwa kupumzika au kufanya kazi. Nirahisi kuchanganya rangi hii, nyingine na zama pambo.

Ndio, napenda kutembea misituni. Kutembea misituni, hunipa utulivi wa akili na amani, hunifanya nijisikie karibu na mazingira ya asili, husaidia kupunguza mawazo na msongo wa mawazo, ni nafasi nzuri ya kupumua hewa safi na kutafakari, na pia ni shughuli inayoburudisha sana hasa ukiwa na muda wakupumzika.

Napendelea pahali pa kimya. Pahali pa kimya hunisaidia kujikita na kufikiri kwa utilivu, ni bora pia kwa kusoma, kufanya kazi au kufanya shuguli za ubinifu, hutoa amani na kupunguza msongo wangu wa mawazo, huniwezesha kusikiliza hisia zangu na kuzingatia mazingira.